Nina jilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini sana. Natumia neno siri kali na tofauti kwa akaunti zangu. Sipendi kubofya viungo visivyo julikana. Hakikisha kifaa changu kina programu na usalama ilio sasishwa. Pia huepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo mtandaoni. Hiyo nisaidia kutumia mtandao kwa usalama na amani.